Unajua, ukiniuliza ni zoea gani nzuri nililojenga, kuna mengi mengi yanakuja akilini. Lakini, moja ambalo limebadilisha maisha yangu, kwa kiasi kikubwa ni kutenga muda kila siku kwa ajili ya kujithamini na kupanga siku yangu. Hili si jambo kubwa sana, lakini kwa namna fulani linanipa mwelekeo mzuri sana. Kwa mfano, kila asubuhi, kabla sijaanza shughuli nakuwa na dakika kumi hadi kumi na tano. Ambapo nakaa kimya nikiangalia ni oazi gani zinanisubiri. Ni zipi zilizo muhimu zaidi na ni jinsi ninavyoweza kuzikamilisha bila kujichosha kupita kiasi. Hu utaratibu umenisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Na pia kunifanya nihisi kama inathibiti siku yangu vizuri zaidi. Na kwa upande mwingine, jioni pia huwa natafakari. Mambo yaliyoenda vizuri na yale ambayo ninaweza kuboresha. Jambo lingine ambalo limekuwa zoea zuri bila kufanya mazoezi hata kama ni madogo tu. Si lazima kila kitu nafanya mazoezi mazito wakati mwingine ni kutembea tu mtaani au nanyoosha mwili. Lakini hii kufuatilia hata kama ni kidogo imekuwa na athari nzuri sana sana kwa afya ya mwili wangu, pia akili yangu. Unashangaa, jinsi mwili unavyoweza kukushukuru kwa hata juhudi dogo dogo tu. Zoea lingine ni kusoma, hata kama ni kurasa chache tu kwa kila siku, niligundua kwamba unapokaa mbali na taarifa mpya kwa muda mrefu, unahisi kama akili imekaa tu, lakini kusoma hata kurasa mbili au tatu kuna fungua mawazo yako tena. Si lazima iwe vitabu vizito, hata makala au pia kuji sehemu chochote chenye maarifa mapya kinatosha. Pia nimejenga tabia ya kuzungumza vizuri na nafsi yangu. Hii ni kusema kwamba mara nyingi tunajikosoa kuliko tunavyohitaji nikaamua badala ya kujisema vibaya nijikumbushe mambo ambayo nafanya vizuri na pia nijipe nafasi ya kukuwa bila kujihukumu sana hii imenisaidia sana kuongeza kujiamini na kupunguza hisia za kushindwa. Na la mwisho ambalo ningesema ni zoea zuri ni kujaribu kuwa na shukrani kila siku. Sia lazima iwe ni kitu kubwa ambayo imetendeka. Wakati mwingine ni shukrani tu kwa siku yenye utulivu au kitu kidogo ambacho kimeniendea vizuri. Hii imenifanya nione maisha kwa jicho tofauti. Nikagundua mambo mazuri ambayo wakati mwingine hupita bila kutambuliwa. Kwa ujumla haya mazoea madogo madogo yanapawekwa pamoja yamefanya maisha yangu yasikike yakiwa na nizani mzuri. Si kwamba kila siku ni kamilifu hapana lakini angalau nina kitu kinacho niongoza na kinacho nijifanye nijihisi bora hatua kwa hatua siku baada ya nyingine.

Kwa kweli ndiyo ninanunua vitu kutumia simu mara nyingi tu. Kwa maisha ya sasa simu imekua kama duka lililo kwenye mfuko wakati wote. Kwa upande wangu nimezoea sana kufanya manunuzi ya haraka haraka kupitia simu. Hasa siku ambazo sina muda wa kuenda dukani au niko sehemu mbali. Kwa mfano, vitu kama umeme, data, hivyo ni vitu vinavyopatikana kwa urahisi kwa kubonyeza tu. Ni rahisi sana kuliko kusimama kwa foleni au kutembea hadi kwa duka. Lakini hata zaidi ya hapo, nimenunua nguo, viatu, vitu vidogo vidogo, vya nyumbani kupitia, dukani. Unatumia tu picha ya kitu unachotaka. Unalipia kwa mpesa. Halafu unendelea na shughuli zako wakati mzigo unaletwa. Lakini pia si kila wakati mambo hukua sebamba. Wakati mwingine unaweza kuona kitu kinaonekana kizuri sana kwenye picha. Lakini ukipata bidhaa halisi unajua eh hapa enyewe nimekosea. Hapo ndipo unajifunza umuhimu wa kusoma na kuuliza maswali kabla ya kununua. Pia kuna duka zingine, mtandaoni ambazo si za kuaminika. Hivyo lazima uwe makini kweli vinginevyo unaweza kupoteza pesa zako. Jambo moja ambalo napenda kuhusu kununua kupitia simu ni kwamba inanipunguzia sana msongamano wa mawazo. Unajua maisha yana haraka. Na muda mwingi tunakuwa tumebanwa na kazi, masomo, mara kadhalika au mambo ya nyumbani. Lakini ukiwa na simu, mambo mengi unayamaliza bila hata kutoka nje. Hata kama niko kitanda jioni naona kitu ambacho nahitaji kesho. Naagiza tu wakati huo huo bila kupoteza wakati. Kitu kingine kinachofanya nitumie simu kununua ni ile urahisi ya kulinganisha bei. Ukienda dukani halisi mara nyingi unakuta bei zimewekwa na uwezi kuzunguka duka zote kwa wakati mmoja. Lakini kwa simu unaweza kuchunguza maduka tofauti kuangalia kama hizo duka ziko wapi na kuamua wapi utapata bei ya nafuu zaidi. Hii imenisaidia sana kupunguza matumizi yasio ya lazima. Na kuna mambo mengine madogo ambayo simu imenirahisishia kama bile kuagiza chakula hasa nikichelewa kutoka kazini au siku ambayo nimechoka. Unafungua, unaagiza, unaweka, malipo na chakula kinakuja, hata kusafiri. Bila kusahau kununua tiketi au kulipa huduma za burudani, yote mimi huwa nafanya na simu. Kwa upande wa usalama, mara nyingi najitahidi kuhakikisha natumia mambo rasmi au kurasa zinazojulikana nikiona mtandao ambayo sielewi uwa situmii simu imefanya maisha iwe rahisi. Lakini pia imeleta changamoto zake ya kuwa makini na ulaghai. Kwa hivyo lazima nijue mahali napotuma pesa na nani nashirikiana nae. Lakini kwa ujumla, kama binadamu, nimeishi katika dunia ya kisasa. Simu imekuwa sehemu kubwa sana ya maisha yangu ya kila siku. Na kununua vitu kupitia simu ni mojawepo ya mambo ambayo yamekuwa kawaida kabisa. Ni kama vile, hautakiwi kusubiri muda mrefu, hautakiwi kusafiri na mara nyingi unapata vitu vile vile ambayo ungepata dukani. Kwa kweli, imenisaidia sana hasa katika kupanga muda na kuepuka msongamando wa mawazo.

Kwa kusema ukweli kuishi siku moja bila teknolojia inawezakana kabisa? Lakini si rahisi kama inavyosikika. Teknolojia imeingia sana kwenye maisha yetu kiasi ya kwamba mara nyingi hatugundui tunavyo itegemea mpaka pale inapokosekana. Siku moja bila simu bila kompyuta hapo ndipo unagundua mambo mengi ambayo kawaida unafanya bila hata kufikiria. Nikifikiria mimi mwenyewe ningeweza kujaribu kuishi siku moja bila teknolojia lakini ningehitaji kujiandaa kiakili kwa sababu mara ya kwanza unapoweka simu kando unahisi kama kuna kitu umepoteza. Kila dakika unajikuta mkono unataka kufinya kwenye simu, hata kama hakuna sababu maalumu. Ni kama tabia ya mwili ambayo imezoea kutafuta taarifa au kusikiliza mambo mapya. Lakini kuna upade mzuri. Unajua bila teknolojia siku inakuwa tulivu sana. Hakuna mtu anaye kutafuta kila dakika. Hakuna presha ya majibu. Hakuna kutumia simu muda mrefu bila sababu unapata nafasi ya kuangalia vitu kwa karibu sana. Mazingira, watu, hata wenye we mwenyewe. Kuna amani fulani ambayo unaisikia ukirudi kwenye maisha ya kawaida yasiyo na kelele za zakidigitali. Nafikiria siku hiyo nigeitumia kufanya mambo ambayo muda inahairisha. Kama kusoma kitabu ambacho nimekuwa nikisema nitasoma kesho. Kuandika wazo fulani kwenye shajara au pia kufanya matembezi marefu bila haraka. Wakati mwingine, hukuta kukaa nje tu na kuangalia anga au kusikiliza upepo. Vitu ambavyo tunavipuuza kwa sababu akili inashugulika sana mambo na simu. Lakini pia, najua kuwa itakuwa na changamoto. Kwanza, mambo mengi ya kila siku hutumia teknolojia. Kwa hiyo siku, nigebaki na shuguli nisizohitaji teknolojia. Labda ningeanza na kuzima data kuweka simu mbali kabisa nayo na kufanya vitu vinavyoniletea amani. Kitu kingina ni kwamba bila teknolojia unahisi kana kwamba unafasi ya kujijua zaidi. Unagundua mawazo yako yanakimya hayakatiziwi kila dakika. Unaanza kufikiri kwa undani unapanga kitu vizuri au pia unagundua mambo ambayo kawaida usingeyafikiria. Hata mazugumzo na watu yanakuwa ya maana zaidi kwa sababu hakuna mtu anayeshika simu kila saa kila sekunde. Lakini kwa upande mwingine, ukweli ni kwamba si kila mtu anaweza kustahimili siku moja nasema bila kuteknolojia bila upweke au kuchoka. Dunia ya sasa imekuwa ya kasi sana na teknolojia ndio njia kuu ya mawasiliano. Unaweza kuhisi umepitwa na kitu hata kama hakina uzito mkubwa, hivyo lazima ubebe pia sehemu ya kukubali hali hiyo bila kuharibikiwa na mawazo. Hata hivyo, ninaamini kuwa ni jambo ambalo ni la afya sana kulifanya mara moja kwa sababu tunakaa tukiangalia simu mara nyingi, kuziwasha mchana, kunachosha akili bila hata simu kujua. Siku moja bila teknolojia ni kama kuvuta pumzi ndefu inaweza kuonekana ngumu mwanzoni lakini kadri siku zinavyoendelea unaaza kufurahia utulivu wake. Kwa jibu langu ni kwamba ndio ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia. Itakuwa tofauti, labda chagamoto kidogo mwanzoni, lakini pia itakuwa siku yenye utulivu, na labda itanifanya nione baadhi ya mambo kwa jicho jipya. Si kitu ningefanya kila siku, hapana, lakini kama ni siku moja tu, nadhani inaweza kuwa vizuri sana.

Kwa upande wangu, namna ninavyoshambulia, mabadiliko kazini imekuwa ikibadilika. Kadri ninavyokuwa na kupata uzoefu zaidi. Mabadiliko ni kama tamasi fulani ya ghafla ambayo inaweza kukuta ukiwa tayari au wakati mwingine ukiwa hauja jipanga kabisa. Lakini kadri unavyoyelewa, ndivyo unavyogundua kwamba haya kwepeki na njia unayoikabili ndiyo inafanya tofauti kubwa sana. Kitu cha kwanza kabisaa kinachofanya nikiona mabadiliko yanakuja ni kutulia na kujipa muda wa kuelewa. Unajua mara nyingi mabadiliko huja na mshutuko. Unapewa taarifa ghafla kabla kutokuwa na mfumo mpya. Majukumu mapya au hata mabadiliko ya uongozi. Mwanzoni akili inataka kukataa na hilo jambo lakini nimejifunza kwamba kama nakimbilia hisia nitachanganyikiwa bila shaka. Kwa hiyo huwa najipa nafasi ya kujuwa kilichobadilika. Ili sababu yake na madharau au faida zake kwa kazi yangu. Baada ya hapo huwa ninakubali kwamba kukaa vibaya ni sehemu ya mchakato hakuna mabadiliko mazuri ambayo hayavunji ratiba za zamani. Na kweli mwazoni unaweza kuhisi kama umevutwa nje. Lakini nikijiambia kwamba hili ni hali ya mpito. Nakuwa na uvumilivu zaidi kukabiliana nayo bila msongo mwingi alafu ninajitolea kujifunza hii ndio silaha yangu kubwa. Kama ni jambo mpya limeletwa basi naanza kulichezea kuuliza maswali au kuangalia video. Kama ni majukumu mapya najaribu kuandika chini mambo yanayo takiwa kisha naanza kuyapanga. Kujifunza kunanifanya nihisi nipo sambamba na inanipunguzia ule ugumu wa awali ambao mara nyingi mabadiliko huleta. Ninapenda pia kujiweka huru nikishikilia sana kwamba yalivyokuwa zamani inajiumiza. Uhalisia ni kwamba mabadiliko hayaji kurudi nyuma. Kwa hiyo urahisi inanisaidia kubadilika kulingana na hali impya bila malalamishi sana au kuhisi kama nimepotea. Mara nyingi nimegundua kwamba kadri unavyokuwa mtu anayebadilika kirahisi ndivyo unavyoonekana kuaminika pia kazini kwa sababu watu wanajua unaweza kufanya mambo ya ajabu alafu, kuna sehemu moja ambayo watu wengi huipuza hutafuta fursa ndani ya mabadiliko. Kila mabadiliko, hata yale yanayokera hubeba nafasi mpya. Labda unaweza kujifunza jambo mpya kuonyesha uwezo wako au kupata majukumu mazito ambayo baadaye yanawezabkukupelekanmbele. Kwa hiyo niliona mabadiliko yanakuja, huwa najisukuma kuangalia upande wapili. Hapa kuna kitu gani kinachoweza kunisaidia? Pia mimi sio mtu kukaa kimya wakati mabadiliko yanayotokea. Napenda kuongea na wenzangu kusikia wao wanachagua aje nakuona. Kuna njia tunweza kusaidiana. Wakati mwingine ukiwa peke yako mabadiliko huonekana makubwa sana. Lakini ukishirikiana na watu unaongelea pamoja na inakuwa nyepesi zaidi. Na mwisho kabisa huwa najitahidi sana kudumisha mtazamo chanya. Sii kwamba ninalazimishwa kila wakati hapana. Kuna mabadiliko yanachosha kweli. Lakini ikiwa mabadiliko nilazima basi mtazamo chanya unakusaidia kuyapokea kwa busara zaidi. Badala ya kushida kwenye shida. Ninalenga kutafuta suluhisho na kuelewa ya kwamba kila mabadiliko hata yale magumu huisha tu baada ya muda. Na maisha yakaendelea.

Asubuhi ya leo ilianza kwa utulivu na umzi defu ya shukrani. Niliamka mapema kidogo kuliko kawaida. Kabla kilele za siku hazijaanza. Kitu chakwanza nilicho fanya ni kufungua macho taratibu. Na kuchukua muda mfupi kutambua kuwa nimeamka salama na nikiwa na afya. Hilo peke yake lilinipahisia ya amani na matumaini kwa siku nzima. Baada ya kuamka, nilieda bafuni na kunawa uso kwa majibaridi. Kitendo hiki kilinisaindia kuamsha mwili na pia akili. Niliporudi chumbani. Nilinyosha mwili kidogo, nikafanya mazoezi mepesi ya kunyosha misuli ilikuondoa usingizi na pia uchovu. Wakati huo huo, nilijaribu kupumua kwa kina na kujiandaa kiakili kwa majukumu ya siku. Kisha niliandaa kitada changu. Hili nijabo dogo lakini lina mchago mkubwa. Katika kunipa nidhamu na mpangilio wa mawazo kuona chumba kikiwa safi na kitanda kimepangiliwa hunifanya nijiskie tayari kuwaza siku kwa mpangilio mzuri. Baada ya hapo, nilienda jikoni kuandaa kifungwa kinywa. Leo nilikunywa chakula chepesi lakini chenye nguvu. Labda mayai kipande cha mkate au uji kulingana na siku. Niliandaa pia kikombe cha chai au kahawa. Nilipokua nikila nijitahidi kula kwa utulivu bila haraka. Nikifurahia latha na chakula na muda huo wakimya wa asubuhi. Wakati wakifungua kinywa nilitafakari kidogo juu ya mipango ya siku. Nilijuliza ni mambo gani muhimu ninataka kuyakamilisha na nivipaumbele gani vinahitajika umakini wangu. Hii ili nisaidia kueka mwelekeo mzuri wa siku. Baada ya kuanza bila mpango baada ya kula nili chukua muda mrefu kuangalia ujube au tarifa muhimu kwenye simu. Sikwa muda mrefu. Mbali kuhakikisha kuna jambu la dharura. Nilijaribu kuepuka kutumia muda mwingi mtandaoni. Ili nisiingie kwenye msongomano wa tarifa mapema sana. Kisha nilijiandaa kwa kazi au majukumu ya siku nilivaa nguo zangu nikahakikisha niko nathivu na tayari kutoka au kuanza kazi nyumbani. Kama kulikuwa na kazi za asubuhi, nilianza kuzishugulikia moja baada ya nyingine. Nikiwa na lengo la kufanya kila jambo kwa umakini na bila haraka kwa ujumla asubuhi yangu ya leo ilikua ya utulivu. Mpangilio, maandalizi mazuri ya siku sikufanya jambo la ajabu sana lakini nilifanya mambo madogo madogo yenye maana kuamka kwa shukrani. Kujitunza, kula vizuri na kujiandaa kia kili. Mambo haya madogo ndiyo hunisaidia kuanza siku kwa nguvu. Na mtazamo chanya. Asabuhi kama hii hunikumbusha kuwa mwanzo mzuri wa siku. Hauhitaji mambo makubwa. Bali nidhamu, utulivu na kujipa muda mwenyewe. Na kwa namna hiyo ndivyo asubuhi yangu ilivyo kua leo. Bila kusahau ya kwamba, siku jema huonekana asubuhi.

Kwa kawaida, napokea maoni kutoka kwa wengine. Kwa kujaribu kuwa na akili iliyo wazi na moyo ulio tayari kusikiliza naamini kuna maoni hata kama si rahisi kuyasikia. Yanaweza kuwa chanyo na chanza mzuri cha kujifunza na kujiboresha. Ninapopewa maoni jambo la kwanza ninalofanya ni kusikiliza kwa makini bila kukatiza au kujitetea haraka. Ninajitahidi kutenganisha hisia zangu binafsi na ujumbe uliomo kwenye maoni. Si kila maoni yanayotolewa kwa njia nzuri, lakini mara nyingi kuna ukweli fulani ndani yake. Kwa hiyo, badala ya kuzingatia namna maoni yalivyotolewa najaribu kuelewa hasa ujumbe na nia iliyopo nyuma yake. Kama maoni ni chanya nayapokea kwa shukrani na furaha. Maoni mazuri hunipa motisha na pia kunithibitishia ya kuwa niko kwenye mwelekeo sahihi. Hata si hivyo ni sijaribu kuridhika kupitia kiasi, basi nayatumia kama msukumo wa kuendelea kufanya kazi vizuri zaidi. Kama maoni ni ya kukosoa au kunionyesha mapungufu, huwa na chukua muda kuyatafakari. Najithamini kwa uaminifu na kujiuliza kama kuna ukweli wowote kwenye unaowasema. Kama naona ya msingi nayakubali na kuanza kufikiria ni hatua gani naweza kuchukua ili kuboresha hali au tabia husika. Wakati mwingine ninaweza kuuliza maswali ya ufafanuzi ili kuelewa zaidi maoni niliyopewa. Hii hunisaidia kuepuka tafsiri potovu. Na pia huonyesha kuwa nayachukulia kwa uzito kwa upande mwingine. Kama maoni hayana msingi haya lengi kukulenga kuchanjo na kuchanja na kutojihusu ya hadhiri kujiamini kwangu. Kwa ujumla napokea maoni kwa fursa ya kujufunza na kukuwa ninaamini hakuna mtu mkamilifu. Na kila mmoja wetu ana maeneo ya kuboresha. Kupokea maoni kwa unyenyekevu na busara hunisaidia kukua binafsi, kuboresha mahusiano yangu na mengine, na kuwa bora zaidi kila siku.

Mimi binafsi. Napenda kuvaa vipuli. Na kwa kweli vipuli vina nafasi ya kipeke sana katika maisha yangu. Na pia katika mitindo ya watu wengi vipuli sio tu mapambo ya kawaida hapana bali ni njia ya kuonyesha utu hisia na hata tamaduni zetu. Kuna siku ninapovaa vipuli vidogo. Na vya kawaida kabisa hasa kama ninaenda kazini au nina shughuli zisizo rasmi sana. Lakini pia kuna siku ninapochagua vipuli vikubwa au vya kuvutia zaidi. Hasa ninapokwenda kwenye sherehe hafla au pia kukutana na marafiki zangu. Kuvaa vipuli unifanya nijisikie vinipo vizuri na ninaamini zaidi. Wakati mwingine hata kama nimevaa nguo rahisi sana vipuli vinaweza kubadilisha mwonekano wangu mzima. Ni kama kuongeza ladha kwenye chakula. Kitu kidogo lakini chenye athari kubwa. Nadhani hii ndio sababu watu wengi hasa wanawake wanavipenda sana vipuli. Pia vipuli vina historia ndefu katika tamanduni mbalimbali. Katika baadhi ya jamii za kiafrika vipuli vilikuwa na maana kubwa sana kama vile kuonyesha umri hali ya ndoa au hata hathi ya mtu katika jamii. Hadi leo, bado tunaona watu wakivaa vipuli vya asili kama njia ya kudumisha utamanduni wao. Hii inafanya niheshimu zaidi vipuli. Kwa sababu sina mapambo tuu bali pia ni sehemu ya utambulisho. Kuna aina nyingi sana za vipuli na kila aina ina mvuto wake. Kuna vipuli vya dhahabu, fedha shaba na hata vile vya plastiki au mbao. Mimi hupenda kuchagua vipuli kulingana na mavazi niliovaa na hali ya siku. Kama ni siku ya kawaida naweza kuvaa vipuli vidogo vya pete. Lakini kama ni siku malumu napenda vipuli virefu vinavyo ning'inia kwa sababu huwa vinaonekana vya kibahari zaidi hata hivyo si kila mtu anayependa kuvaa vipuli na hilo pia si sawa kabisa watu watu wanahisi vipuli vinawasumbua au haviingiliani na mtindo wao. Watu wengine hawajezoea au pia wana hofu ya kuchoma masikio pia naelewa kwa sababu kila mtu ana ladha na matumizi yake binafsi. Uzuri wa mitindo ni kwamba hakuna sheria ngumu. Unavaa kile kinachofanya ujisikie vizuri. Kuna pia upande wa vitendo katika kuvaa vipuli. Unahitaji kuwa makini na usafi. Hasa kama una masikio yalio chomwa vipuli vinapokuwa safi vinaweza kusababisha maambukizi au pia maumivu. Ndiyo maana ni muhimu kuchagua vipuli bora na kuviosha mara kwa mara. Mimi binafsi hupenda vipuli ambavyo havijasababisha mzio. Hasaa, zile za chuma bora au dhahabu. Kipengele kingine kinachopenda kuhusu vipuli ni namna vina vyoweza kuendana na hisia. Kuna siku unajisikia mchangamfu, unaweka vipuli kwenye rangi kali. Kuna siku unajisikia mtulivu, unaweka vipuli rahisi na vya rangi ya kawaida. Kwa njia fulani, vipuli vinaweza kuzungumza kwa niaba yako bila hata kusema neno pia nimegundua kuna vipuli vinaweza kuwa zawadi nzuri sangu. Kupokea vipuli kama zawadi, hunifanya nijisikie maalumu kwa sababu inaonyesha mtu alifikiria juu ya ladha yangu. Vivyo hivyo, kumpa mtu vipuli ni ishara ya kujali na kuadhini. Kwa hiyo, kwa maoni yangu kuvaa vipuli ni chaguo binafsi, lakini ni chaguo nzuri sana kwa wale wanavyovipenda. Ni njia rahisi ya kuongea uzuri, kuonyesha utu. Na wakati mwingine, hata kuunganisha na utamaduni. Au kumbukumbu fulani, muhimu maishani.

Ana udhaifu wake kazini. Na mimi naamini jambo la muhimu zaidi sio kuwa mkamilifu. Bali ni kujua udhaifu wako na kujua namna ya kuushughulikia. Hatua ya kwanza kabisa ninavyofanya ni kujitambua. Najitahidi kuwa mkweli kwangu mwenyewe kuhusu mambo ambayo siyafanyi vizuri au ambayo hunipa changamoto. Kujitambua hunisaidia nisidanganye na pia hunipa nafasi ya kujiboresha. Baada ya kujitambua, ninajaribu kukubali udhaifu wangu, badala ya kuuficha. Kukubali hakumaanishi najiridhisha nao. Bali ni kukiri kwamba, upo na unahitaji kufanyiwa kazi. Watu wengi hupoteza muda mwingi wakijaribu kuonekana wakamilifu. Lakini mimi nimejifunza kuwa kukubali udhaifu ni mwanzo wa maendeleo. Njia nyingine ninayotumia ni kuomba mrejesho. Kutoka kwa wenzangu au wakubwa wangu kazini. Wakati mwingine mtu anaweza kufikiri anaifanya kazi vizuri. Kumbe kuna maeneo bado anahitaji kuboresha. Mrejesho hunisaidia kuona udhaifu wangu kutoka kwa mtazamo na watu wengine. Ingawa wakati mwingine mrejesho unaweza kuwa mgumu kupokea najikumbusha kuwa unalenga kunijenga ni sikunivuja moyo. Pia ninapogundua udhaifu fulani hujitahidi kujifunza na kuboresha ujuzi wangu. Kwa mfano, kama nina udhaifu katika msimamizo wa muda naanza kwa kupanga ratiba. Kuweka vipaumbele na kutumia zana za kunisaidia kama kalenda au orodha ya kazi. Kama ni udhaifu wa mawasiliano najitahidi kusikiliza zaidi. Kuuuliza maswali na kujifunza namna bora ya kueleza mawazo yangu. Njia nyingine muhimu ninayotumia ni kushirikiana na wengine hakuna mtu anayeweza kila kitu akiwa pekee yake ama nina udhaifu katika eneo fulani. Najaribu kushirikiana na mwenzangu aliye na nguvu katika eneo hilo. Hii hunisaidia kazi isonge mbele kwa ufanisi na pia hunipa nafasi ya kujifunza kutoka kwake kushirikiana hunifanya nione kuwa udhaifu wangu hauzui mafanikio ya timu nzima kama nikijua jinsi ya kushughulikia vilevile najifunza kutenganisha hisia na kazi. Wakati mwingine udhaifu unaweza kunifanya nijisikiame vibaya au pia nijiilaumu kupita kiasi. Lakini nimejifunza kujipa muda, kujitathmini kwa utulivu na kuendeleza shughuli mbele. Kujilaumu sana hakusaidii kinachosaidia ni kujifunza kutokana na makosa na kuepuka kuyafanya tena. Kwa kuwa, kosa si kosa lakini ni kurudiwa tena. Ninajitahidi pia kujiwekea malengo madogo ya kuboresha. Badala ya kusema nataka kubadilika kabisaa kwa haraka huanza na hatua ndogondogo kwa mfano kama nina udhaifu wa kujiamini wakati wa kuzungumza mbele ya watu naanza kwa kuchangia mawazo katika vikao vidogo. Kisha taratibu najenga ujasiri wa kuzungumza ya watu wengi zaidi. Hatua ndogo ndogo hunifanya nione maendeleo na kunipa motisha. Pia nidhamu na uthabiti ni mambo muhimu sana katika kushughulikia udhaifu. Kuboresha udhaifu si jambo la sivu. Na kila siku inaitaji muda, juhudi na pia uvumilivu. Kuna wakati nitaanguka au kurudia makosa yale yale, lakini la muhimu ni kundelea kujaribu na kutoacha. Kwa ujumla, mimi ushugulika udhaifu wangu kazini kwa kujitambua, kukubali, kujifunza, kushirikiana na wengine na kujipa nafasi ya kukua. Naamini udhaifu haupaswi kuwa kikwazo, bali uwe fursa ya kujiboresha na kuwa mfanyikazi bora zaidi kila siku. Mwisho wa siku kilicho muhimu si kutokuwa na udhaifu. Bali ni jinsi unavyouchukulia na kufanyia kazi.

Katika maisha yangu nimejifunza hekima nyingi. Kupitia uzoefu, changamoto na pia makosa moja ya hekima kubwa niliogudua ni kwamba maisha hayana mstari mmoja. Wakati mwingine unapanga mambo yako vizuri lakini mambo hayaendi kama ulivyotalajia. Hili limenifudisha kuwa mvumilivu na kubaki mtulivu hata pale mambo yanapobadilika ghafla. Hekima nyingine muhimu niliopata ni kwamba, hakuna mtu anayejua kila kitu. Nilipokua mdogo, nilifikiri watu wazima wanajua majibu ya kila swali. Kadri nilivyokua, niligudua kuwa kila mtu anajifunza kila siku. Hii imenifundisha unyenyekevu na kunifanya niwe tayari kusikiliza wengine, hata wale wadogo au tofauti na mimi. Pia nimejifunza kuwa muda ni raslimali muhimu sana ukipoteza muda huwezi kuurudisha tena. Hii imenifanya nijifunze kutumia muda wangu kwa busara. Kueka vipaumbele, na kuekeza nguvu zangu kwenye mambo yenye maana kama kujifunza, kujiboresha zaidi, na kuchenga mahusiano mazuri. Sio kila jambo linastahili muda wako na hiyo ni somo muhimu sana. Hekima nyingine niliojifunza ni kwamba makosa ni sehemu ya mafanikio. Hakuna mtu anayefaulu bila kufanya makosa. Awali nilikuwa naogopa sana kufanya makosa. Lakini sasa nikaona makosa kama darasa la maisha. Kila kosa limenifunza kitu kipya. Kunifanya niwe na busara zaidi na mwenye uzoefu mkubwa. Vile vile nimejifunza kuwa kujijua ni nguvu kubwa. Ukijua uwezo wako udhaifu wako na dhamani yako ni rahisi kufanya uamuzi sahihi. Kujijua kunanisaidia, kuepuka kushindana na wengine bila sababu na badaa la yake kujilinganishi na maendeleo yangu mwenyewe. Hii imenipa amani ya moyo na kujiamini zaidi. Hekima nyingine muhimu ni kwamba watu ni muhimu kuliko vitu. Unaweza kuwa na mali nyingi lakini bila mahusiano mazuri na watu furaha huwa mpugufu. Nimejifunza kudhamini, familia, marafiki na watu wanaonizunguka. Maneno mazuri msaada mdogo au kusikiliza mtu kwa makini kunaweza kuwa na maana kubwa sana kwa maisha ya mtu. Pia maisha yamenifundisha kuwa si kitu kinahitaji majibu ya haraka. Wakati mwingine ni bora kusubiri, kufikiria, na kuomba ushauri kabla ya kufanya uamuzi. Kukurupuka kunaweza kusababisha majuto. Lakini subira mara nyingi kuleta matokeo bora. Hii imenisaidia kufanya maamuzi yenye busara zaidi katika kazi na maisha binafsi. Nimejifunza pia hekima na kujipenda na kujiheshimu uweze kumpedeza kila mtu na hilo siyo jambo la kawaida. Kujifunza kusema hapa pale inapobidi na kusimama kwenye msimamo yangu kumeimarisha heshima yangu binafsi. Kujipenda sio binafsi bali ni msingi na maisha yenye afya na akili ya moyo. Kwa ujumla hekima ninaopata maishani imenifundisha kuwa maisha ni safari ya kujifunza kila siku. Hakuna mwisho wa kujifunza na kila hatua iwe nzuri au iwe mbaya ina somo lake. Kilicho muhimu ni kuwa tayari kujifunza, kubadilika na kuendelea mbele bila kukatata tamaa.

Nikomba, ndio, napenda kuzugumza kuhusu siyasa, lakini kwa mipaka na kwa busara pia. Siyasa ni sehemu muhimu sana ya maisha kila siku kwa sababu maamuzi yanaofanywa kisiyasa yanaathiri maisha ya mwananchi wo wote kuanzia elimu, afya, ajira, hadi usalama. Yote yanahusiana na siyasa kwa namna moja au nyingine. Napenda kuzungumza kuhusu siyasa pale mazugumzo enapokuwa ya kujenga na enye heshima. Ninapenda kubadilishana mawazo. Kusikiliza mitazamo tofauti na kujifunza kutoka kwa wengine. Kupitia mazugumzo ya siyasa mtu anaweza kuwelewa changamoto za jamii haki za raia na wajibu wa kila mmoja katika kujenga taifa bora. Hata hivyo sitapenda kuzugumza kuhusu siyasa pale ambapo mazugumzo ya nageuga kuwa ya matusi, kugobana au pia chuki. Nimegundua kuwa siyasa mara nyingi husababisha migawanyiko kati ya watu hasaa pale ambapo kila mtu anashikilia mzimamo wake bila kuwa tayari kusikiliza upande wapili. Mimi naamini mazugumzo ya siyasa yanapaswa kuleta ufahamu si uhawasama. Pia napenda kuzugumza kuhusu siyasa kwa mtazamo wa sera na maendeleo bada ya kushabikia mtu au chama fulani bila hoja. Kwangu kilicho muhimu ni nini kinawafu rahisha wananchi na nchi kwa ujumla. Ninapenda kuuliza maswali kama sera hizi zitasaidia aje vijana zitapunguza vipi umaskini zitaboresha aje huduma za kijamii. Maswari kama haya unisaidia kuangalia siyasa kwa kina zaidi. Kuna wakati pia nachagua kunyamaza au kuepuka mjadala wa siyasa hasani nikiwa na watu ninaojua hawako tayari kwa mazugumzo ya heshima. Si kila mahali ni sahi kuzugumzi ya siyasa wakati mwingine ni bora kulinda amani na mahusiano kuliko kushinda mjadala ambao hauna tija. Vile vile, nimejifunza kuwa kuzugumuza kuhuzu siyasa kuna hitaji elimu na uelewa. Sio vizuri kuzugumuza kwa hisia peke au kusambaza tarifa, zisizo sahihi ndiiyo maana napenda kujifunza kwanza, kusoma habari, kutoka vianzo tofauti, na kuwelewa hoja kabla ya kuchangia maoni yangu. Hii unisaidia kuzugumuza kwa ujasiri na kwa uwajibikaji. Kwa upande mwingine naona ni umuhimu kwa wananchi hasa vijana kutopuuza siyasa kabisa kusema siaya zinachosha au sihusiki na siyasa. Hakubadilishi ukueli kwamba siyasa zinahusika na sisi. Hato kichagua kutoshiriki bado maamuzi ya kisiyasa yataadhiri maisha yako. Ndiyo maana inao kuzugumza kuhusu siyasa. Kwanjia sahihi ni sehemu ya kuwa raia muema pia napenda kuzungumza kuhusu siyasa pale ambapo kuna heshima hoja na nia ya kujifunza. Siyasa inaweza kuwa chukua la mawazo mazuri na mabadiliko chanya kama itachukuliwa kama busara. Lakini pia linaweza kuwa chanzo chamigogoro kama haitashugulikiwa kwa hekima. Kwa hivyo, jibu langu ni kwamba napenda kuzungumza kuhusu siasa, lakini kwa akili, heshima na lengo la kujenga jamii na taifa bora.

Wakati wa baridi kali kuna mambo kadhaa ninayofanya ili kujilinda. Kuendelea na shughuli zangu na kuhakikisha afya yangu iko salama. Baridi kali huathri mwili. Na kwa hali na maisha kwa ujumla hivyo ni muhu kuchukua tahathari na kujiandaa vizuri. Jambo la kwanza ninayofanya wakati wa baridi ni kuvaa mavazi ya joto. Kuvaa sweta nzito, makoti, soksi nene na wakati mwingine kofia au glavu kama baridi imezidi. Kuvaa nguo za joto hunisaidia kuhifadhi joto la mwili na kuepuka magonjwa kama mafua au kikohozi. Pia na hakikisha nguo ninazovaa ni kavu kwa sababu nguo zenye unyenyevu huongeza baridi mwlini pia wakati wa baridi kali napenda kunywa vinywaji vya moto chai uji kahawa moto au supu hunipa joto na unifanya nijisikie vizuri zaidi. Vinywaji vya moto pia husaidia kupunguza maumivu ya koo na kuongeza faraja wakati wa baridi. Wakati mwingine hata kunywa maji ya moto tu kunaweza kuleta nafuu. Wakati wa baridi kali napunguza shughuli nyingi za nje na huwa napendelea kukaa tu ndani inapoweza kana. Nikiwa chumbani, huwa najifunikia blanketi na kaa karibu na jiko au heater kama ipo. Na kuhakikisha nyumba inajoto la kutosha. Kukaa ndani hunisaidia kuepuka upepo mkali na baridi inaoweza kuadhiri afya. Pia baridi hunifanya lijali zaidi lisha yangu. Napenda kula vyakula vya moto na venye nguvu kama supu, viazi, wali, maharagwe. Na vyakula venye protini vyakula hivi hunisaidia mwili kupata nguvu na kudumisha joto. Wakati mwingine kula chakula cha moto huleta faraja ya kipekee sana wakati wa baridi kali mBali na hiyo ninahakikisha nafanya mazoezi mepesi. Hata wakati wa baridi ingawa baridi inaweza kunifanya ni hisi uvivu. Mazoezi husaidia kuongeza mzunguko wa damu na kupa mwili joto la asili. Mazoezi mepesi kama kunyoosha mwili au kutembea kwa muda mfupi husaidia kujisikia hai zaidi. Wakati wa baridi kali napata pia muda wa kupumzika na kujitunza. Baridi hunipa nafasi ya kusoma vitabu kuangalia vipindi au kusikiliza muziki nikiwa nime jisitiri. Ni wakati mzuri wa kutulia na kufikiria na pia kwa kujipa muda wa kupumzisha akili. Pia na jitahidi kulinda afya yangu kwa ujumla. Ninanawa mikono mara kwa mara. Kuepuka baridi khali sio lazima. Na kuchukua tahathari za kiafya kama na hisi dalili la mafua. Najitunza mapema ili kuepuka kuugua zaidi. Kwa ujumla wakati wa baridi khali nina jitahidi kuishi kwa tahathari. Kuvaa vizuri kula na kunywa vyakula vya moto na kupumzika kwa kutosha baridi inaweza kuwa changa moto. Lakini kwa maandalizi na mtazamo mzuri inawezakana kuipitia salama na kuwa utulivu.

Kuhusu tathmini za kazi, kwa kweli hisia zangu huwa mchanganyiko. Kuna wakati nahisi furaha na motisha. Na kuna wakati nahisi hofu au wasiwasi kidogo. Hata hivyo kadri ninavyopata uzoefu kazini nimejifunza kuziona tathmini za kazi kama fursa ya kujifunza na kukua badala ya kitu cha kuogopa. Mwanzoni nilikuwa naona tathmini za kazi kama shinikizo. Nilikuwa najiuliza kama nitapongezwa au nitakosolewa, na kama nitakithi matarajio ya wakubwa wangu. Hisia hizi ni za kawaida hasa kwa mtu anayejali kazi yake. Lakini baadae niligundua kuwa tathimini sio ajabu, sio adhabu. Mbali ni njia ya kuonyesha maendeleo, mafanikio na maeneo yanayohitaji kuboreshwa. Ninapopata mrejesho mzuri kwenye tathimini, hujihisi mwenye furaha na kutathminiwa. Pongezi hunipa motisha ya kuendelea, kufanya kazi kwa bidii na kuboresha zaidi. Hata pongezi ndogo hunifanya nijisikie kuwa juhudi zangu zinaonekana na pia kutathminiwa. Lakini pia, kuna wakati tathmini huonyesha udhaifu au makosa yaliyofanywa. Mwanzoni, kukosolewa kunaweza kutumia, kuumiza au kunifanya nijisikie vibaya. Lakini nimejifunza kutenganisha kazi na hisia binafsi. Najaribu kuangalia mrejesho kwa mtazamo wa kujenga na kujiuliza, ninaweza kujifunza nini hapa? Badala ya kukata tamaa nachukua tathmini kama mwongozo wa kuboresha utendaji wangu. Pia napenda tathmini za kazi kwa sababu hunipa mwelekeo ulio wazi. Kupitia tathmini, ninaelewa ninachofanya vizuri na ninachopaswa kubadilisha. Hii hunisaidia kuweka malengo mapya, kupanga hatua za kuboresha na kufanya kazi kwa kuelewa zaidi. Tathmini za kazi pia hunisaidia kuwasiliana wazi na wakumbwa au pia wasimamizi wangu. Ni nafasi ya kuuliza maswali, kueleza changamoto ninaweza kutana nazo, na kutoa maoni yangu kuhusu kazi. Mawasiliano haya huimarisha uhusiano wa kikazi na huongeza uelewano. Kwa sasa, ninajihisi mtulivu sana, zaidi kuhusu tathmini za kazi kuliko zamani. Badala ya kuziogopa, nizisubiri kwa nia na kujifunza. Najua siwezi kuwa mkamilifu, lakini ninaweza kuwa bora zaidi kila siku. Mtazamo huu hunisaidia kupunguza presha na kuongeza kujiamini. Kwa ujumla, naweza kusema kuwa najihisi tathmini za kazi ni muhimu. Na zina mchango mkubwa katika maendeleo ya mfanyakazi. Zinaweza kuwa changamoto kihisia, lakini kama zitachukuliwa kwa busara, husaidia kujenga uwezo. Kuongoza ufanisi na kukuza taaluma. Kwa hiyo, hisia zangu kuhusu tathmini za kazi zimebadilika kutoka hofu kuenda kukubali na kuzidhamini kama sehemu ya safari ya mafanikio kazini ya kila siku. Baada ya siku nyingine.

Ndio, huwa navaa saa. Na kwa upande wangu, saa ni zaidi ya kifaa cha kuangalia muda. Saa ni sehemu ya mtindo wangu wa maisha na pia ni nyenzo muhimu katika kunisaidia kupanga shughuli zangu za kila siku. Kuvaa saa hufanya nijisikie nimepangika zaidi na mwenye nidhamu katika matumizi ya muda. Kwanza kabisa, kuvaa saa hunisaidia kutambua dhamani ya muda. Ninapoangalia saa mara kwa mara. Najikumbusha kuwa muda hauwezi kusimama na kwamba kila dakika ina umuhimu wake. Hii hunifanya nijitahidi kuwa mtu wa kufika kwa wakati. Kutimiza majukumu kwa ratiba na kuepuka kuchelewesha mambo yasiyo ya lazima. Pia navaa saa kwa sababu ya urahisi. Ingawa wa simu za mkononi zinaonyesha muda, si kila wakati ni rahisi kutoa simu mfukoni au begani. Saa hunipa uwezo wa kuangalia muda haraka bila kuvuruga shughuli ninayofanya hasa nikiwa kazini kwenye mkutano au pia katika mazingira rasmi. Kwa upande wa mtindo saa ni kifaa cha mapambo kinachoongeza mvufuto. Kuna aina nyingi za saa. Kuanzia za kawaida hadi za kisasa zaidi ninapochagua saa huangalia muonekano wake, rangi na kama inaendana na mavazi niliyovaa. Saa nzuri inawexa kukamilisha vazi na kumfanya mtu aonekane nadhifu na mwenye kujiamini. Pia kuvaa saa kunanisaidia kudhibiti muda wangu vizuri. Huwa ninajipanga ratiba ya siku na kuzingatia muda kwa kazi. Mapumziko ya shughuli binafsi. Saa hunikumbusha pale muda unapokwenda haraka. Au pale ninapohitaji kuongeza juhudi ili kukamilisha kazi kwa wakati. Hata hivyo, kuna shughuli ambazo sii, huwa sivai saa. Hasa nikiwa nyumbani au ninapofanya shughuli zisizo na ratiba maalumu. Lakini hata hivyo mara nyingi najihisi kama kuna kitu kinakosekana mkononi mwangu. Ninapokua sijaivaa saa. Jambo linaloonyesha jinsi nilivyoizoea na jinsi nilivyoipenda. Kwa kumalizia, navaa saa kwa sababu inanisaidia katika nidhamu ya muda, urahisi na mtindo. Nikifaa kidogo lakini chenye mchango mkubwa katika maisha ya kila siku. Kuvaa saa, kunanifanya nijisikie nimekamilika zaidi. Na nimejiandaa kukabiliana na majukumu ya siku. Kwa hiyo, jibu langu ni kwamba ndio navaa saa. Na ninaiona kama rafiki muhimu katika safari yangu ya kila siku. Na ningependekeza ya kwamba, ni vizuri kila mtu awe anavaa saa kwa urahisi wa kufanya jambo lolote kazini. Na pia kuzingatia kwamba, unafanya jambo wakati unayofa.

Kwanza kusema kuwa nahifadhi data yangu katika sehemu tofauti tofauti. Kulingana na aina ya data na pia umuhimu wake kufanya hivyo kuwa kuna nisaidia kulinda taarifa zangu kuzipata kwa urahizi na pia kuhepuka upotevu wa data uendapo kifaa kimoja kitapata tatizo. Kwanza kabisa nahifadhi data yangu kwenye vifaa vya ndani kama simu na kompyuta. Hapa huhifadhi taarifa ninazo hitaji mara kwa mara kama nyaraka, picha na faili za kila siku baada ya nyingine. Hata hivyo ninatambua kuwa kuhifadhi data kwenye kifaa kimoja peke. Kuna hatari kwa sababu kifaa kinaweza kuharibika, kuibiwa au pia kupotea. Ndiyo maana pia hutumia hifadhi za mtandaoni. Ambazo. Hunipa uwezo kuhifadhi data yangu kwa usalama na kuipata wakati wowote mrandi nina interneti. Hifadhi ya umtandaoni inanipa uhakika zaidi kwa sababu hata nikibadilisha kifaa data yangu bado inabaki salama salmini. Mbali na hilo ninafanya nakala ya ziada. Kwa kutumia vifaa vya nje kama hard drive. Hii ni muhimu sana kwa data muhimu kama kazi, nyarakarasmi au kumbukumbu ambazo sitaki kupoteza kabisa. Kuweka nakala ya ziada unipa amani ya moyo kwa sababu najua hata kama kitu kitatokea bado nina data yangu mahali pengine. Pia ninazingatia usalama wa data natumia nywila, imara na wakati mwingine uthibidishaji wa hatua mbili ili kulinda akaunti zangu za mtandaoni. Najitahidi kutoshirikisha nywila zangu na watu wengine na kuwa makini ninapo tumia mitandaoni ya uma. Nimejifunza kuwa kupanga data ni muhimu kama kuhifadhi. Ndio maana na jitahidi kupanga file zangu vizuri. Kwa kuweka majina yanayo eleweka na kuzipanga kwenye mafolder kulingana na aina yake na pia kulingana na umuhimu wake. Hii hunisaidia kuipata data haraka. Na kuhepuka mchaganyiko. Kwa ujumla nahifathi data yangu kwa kutumia mchaganyiko wa vifaa cha binafsi, ifadhi ya mtandaoni na nakala ya ziada. Njia hii hunipa usalama, urahisi na uhakika wa data yangu, huwa salama. Katika dunia ya sasa ya teknolojia kuhifadhi data kwa busara ni jabo muhimu sana. Na nimejifunza kulipa kipao mbele kubwa.

Ninaweza kusema kwamba napenda kwenda sinema. Lakini si mara nyingi sana, huwa siendi kila wiki. Mbali huenda mara chache kulingana na muda wangu, hali ya kazi na filamu zinazatoka kwa wakati huo. Kwa kawaida huenda mara moja au mbili kwa mwezi ninapopata filamu ambayo nimekua nikiisubiri kwa muda mrefu au filamu ninayoipenda sana. Napenda kwenda kuiona sinema kwa sababu uzoefu wake. Ni tofauti kabisa. Na kuangalia nyumbani skrini kubwa, sauti nzuri na mazingira ya cinema hufanya filamu iwe ya kuvutia zaidi. Pia napenda kwenda sinema kama njia ya kupumzisha akili na kubadilisha mawazo. Baada ya wiki yenye shughuli nyingi au kazi nyingi kwenda sinema hunisaidia sana kusahau mumsongo wa mawazo na kufurahia muda wangu. Ni aina ya burudani inayotuliza akili na kuleta furaha. Hata hivyo. Kuna nyaraka ambazo siendi sinema kwa muda mrefu. Wakati mwingine ratiba inakua ngumu. Au sina mtu wa kwenda naye. Pia kuangalia filamu nyumbani kupitia televisheni au mtandaoni kuna kuwa rahisi zaidi. Lakini hata hivyo nikiangalia nyumbani bado nakosa ule mvuto wa pekee unaopatikana kwa sinema. Napenda zaidi kwenda sinema nikiwa na familia au pia marafiki wangu. Sababu ni kuwa inakuwa burudani ya pamoja. Baada filamu huwa tunajadili tulichokiona wahusika mara ujumbe wa filamu au pia jambo linaloongeza furaha zaidi. Wakati mwingine, pia napenda kwenda peke yangu. Hasa kama nataka kutulia na kufuatulia filamu kwa makini. Kwa upande wa aina ya filamu, napenda kuchagua zile zilizo na hadithi nzuri au ujumbe wa maana. Kama vile drama, filamu za kihistoria, au zile zenye msisimko wa kipekee. Aina ya filamu nayo huamua kama nitaamua kwenda sinema au nitaangalia nyumbani. Kwa kuwa, napenda kwenda sinema mara chache lakini kwa makusudi. Kwa ujumla, si swala la idadi ya mara. Bali, ni ubora wa uzoefu ninao upata kila ninapoenda sinema ninahakikisha ninafurahia kikamilifu na kuchagua filamu itakayonipa kumbukumbu nzuri. Kwa hivyo jibu langu ni kwamba napenda kwenda sinema. Mara kadhaa kwa mwezi kulingana na muda na filamu zinapopatikana.

Mafunzo nigependa kupata kazini ni yale yatakayoniwezesha kuboresha utendaji wangu, kukuza ujuzi wangu na pia kujiandaa kwa maendeleo ya baadae katika taaluma yangu. Ninaamini kuwa mafunzo, sio tu kwa ajili ya kuongeza maarifa, bali, ni njia kumsaidia mfanyakazi kuwa bora zaidi, na kuleta mchango mkubwa kwa taasisi au kampuni anayofanyia kazi. Kwanza kabisaa, ningepeda kupata mafunzo yanayohusiana moja kwa moja na kazi ninayofanya. Mafunzo haya yananisaidia kuelewa kwa udani majukumu yangu. Viwango vya kazi vinavyotakiwa na mbinu mbora za kutakeleza kazi kwa ufanisi. Kadri mtu anavyoelewa kazi yake vizuri, ndivyo anavyopunguza makosa na kuongeza tija. Mafunzo ya aina hii hunipa ujasiri na hunipa kufanya kazi kwa uhakika zaidi. Tena ningepeda kupata mafunzo ya mawasiliano ya kikazi. Mawasiliano ni msingi wa kazi yoyote. Mafunzo haya yangenisaidia kujifunza jinsi ya kuwasiliana kwa heshima na wazi kutoa maoni bila kuumiza wengine na kupokea mrejesho kwa mtazamo chanya. Pia ningependa kujifunza namna ya kushughulikia migogoro kazini kwa njia ya amani na kitaalamu. Mawasiliano mazuri hujenga ushirikiano na huongeza ufanisi wa timu. Mafunzo mengine muhimu ningependa ni mafunzo ya kufanya kazi kwa timu. Katika mazingira mengi ya kazi, mafanikio hutegemea ushirikiano wa watu wengi. Mafunzo haya yangenisaidia kuelewa nafsi yangu ndani ya timu, kutathmini mawazo ya wengine na pia kuchangia kwa njia chanya. Pia hunisaidia kujifunza namna ya kusaidia wenzangu na kupokea msaada inapohitajika. Vile vile, ningependa kupata mafunzo ya usimamizi wa muda na mipango ya kazi. Wakati mwingine, kazi huwa nyingi na muda ni mdogo. Mafunzo haya yangenisaidia kupanga vipaumbele, kugawanya kazi kwa ratiba inayovielekezo, na kutumia muda kwa ufanisi. Kupitia mafunzo haya, ningeweza kupunguza msongo wa mawazo, na kuboresha ubora wa kazi ninazofanya. Katika dunia ya sasa, ningependa pia kupata mafunzo ya teknolojia na matumizi ya mifumo ya kisasa kazini. Teknolojia hubadilika kwa kasi na mfanyakazi asiyejiendeleza anaweza kubaki nyuma. Mafunzo ya teknolojia yatanisaidia kutumia zana za kisasa. Kuongoza kasi kwa kazi na kuboresha usahihi wa matokeo. Hii itanifanya niwe mfanyakazi mwenye dhamani zaidi na mwenye kuendana na mabadiliko ya wakati. Kwa upande wa maendeleo ya baadae ningependa kupata mafunzo ya uongozi. Hata kama kwa sasa sipo kwenye nafasi ya uongozi, ninaamini ni muhimu kujiandaa mapema. Mafunzo ya uongozi hunifunza kuwajibika. Kufanya maamuzi, kuongoza kwa mfano na kuwahamasisha wengine. Mafunzo haya hunijenga sio tu kama mfanyakazi, bali pia kama mtu mwenye maono na mwelekeo wa mbele. Pia ningependa kufanya mafunzo ya kutatua changamoto na kufanya maamuzi. Kazini, changamoto haziepukiki. Mafunzo haya yatanisaidia kufikiri kwa kina, kuchambua tatizo, kabla ya kuchukua hatua. Na kufanya maamuzi yenye manufaa kwa kazi na taasisi. Ujuzi huu ni muhimu sana hasaa katika mazingira ya kazi yenye presha au mabadiliko ya mara kwa mara. Kwa hio kupata mafunzo kazini sio faida kwangu binapsi tu, hapaana bali ni faida pia kwa taasisi. Kwa sababu mfanyakazi aliye elimika na mwenye ujuzi ni nguzo muhimu ya mafanikio ya kazi.

Kwa swali la nje napenda kusafiri na ramani au GPS, jibu langu ni kwamba napendelea kutumia GPS. Ingawa pia ninaelewa umuhimu wa ramani za kawaida katika dunia sasa ya teknolojia, GPS imekuwa msaidizi mkubwa sana kwa wasafiri wengi nami siyo tofauti. Kwanza kabisa, napenda kutumia GPS kwa sababu ni rahisi na haraka. Unachotakiwa kufanya ni kuingiza mahali unako kwenda. Kisha GPS inakuonyesha njia bora. Mbali na hata muda unaokadiriwa wa safari. Hii hunisaidia kupanga kazi yangu vizuri na kuepuka kupotea. Hasaa ninapo kuwa ninasafiri kwenye sehemu nisizo zijua. Pia, GPS hunisaidia kuepuka foleni na changamoto za barabarani. Programu nyingi za GPS huonyesha hali ya barabara kwa wakati halisi. Kama kuna msongomano ajali au barabara imefungwa kupitia taarifa hizi naweza kubadilisha njia mapema na kuondoa muda na mafuta. Hili ni jambo muhimu sana hasa katika miji mikubwa yenye msongomano wa magari. Faida nyingine ya GPS ni usahihi wake. Inakuonyesha ulipo kwa wakati huo na hukupa maelekezo ya hatua kwa hatua. Hii hunifanya nijisikie salama zaidi. Hasaa ninapasafiri pekee yangu au usiku. Pia hunipa ujasiri wa kusafiri hata sehemu ambazo sikuwahi kufika kabla. Hata hivyo inatambua kuwa ramani za kawaida bado zina umuhimu wake. Ramani hunisaidia kupata mtazamo mpana wa eneo nzima. Kuelewa mwelekeo wa barabara na pia kujua mahusiano ya maeneo tofauti. Ramani hazitegemei interneti au battery panel jambo ambalo ni faida kubwa Pale GPS inaposhindwa kufanya kazi kutokana na mtandao au simu kuishiwa charge. Nimejifunza kuwa kutegemea GPS pekee kunaweza kuwa na changamoto. Kuna nyakati ambapo GPS inaweza kukupeleka njia ndefu au isio salama. Hasaa katika maeneo ya vijijini. Katika hali kama hizo kuwa na uelewa wa ramani au kuuliza wenyeji husaidia sana ndiyo maana ninaona ni busara kuchanganya matumizi ya GPS na uelewa wa ramani. Pia kutumia ramani hunijenga katika ujuzi wa uzambazaji. Hunifanya nijifunze majina ya maeneo, barabara, na muelekeo wa kaskazini, kusini, mara kwa mashariki na pia magharibi. Uzuri huu ni muhimu hata katika maisha ya kila siku siyo tu kwenye safari kwa upande wa uzoefu wa safari GPS hunipa urahisi. Wakati ramani hunipa uelewa mpana GPS hunifanya safari iwe laini na isio na msongo wa mawazo. Wakati ramani hunifanya nijisikie kama mshiriki halisi kwa safari. Nikielewa ninakopita badala ya kufuata maelekezo tu. Kwa ujumla mi napenda kusafiri nikitumia GPS kama chombo kikuu. Lakini pia ninaona umuhimu wa kua na maarifa ya kutumia ramani. Teknolojia ni msaada mkubwa jamani. Lakini uelewa wa msingi wa ramani ni akiba muhimu pale teknolojia Inaposhindwa Kwa hiyo jibu langu ni kwamba napendelea GPS kwa urahisi wake lakini sipuuzi ramani. Kwa sababu zote mbili zina mchango muhimu katika kufanya safari iwe salama na yenye mafanikio bila tatizo lolote.

Kwa upande wangu napendelea upepo ingawa AC nayo. Ina faida zake kulingana na mazingira na hewa uamuzi wangu unatokana zaidi na faraja. Afya na hali ya kawaida ya maisha ya kila siku kwanza kabisa napenda upepo kwa sababu ni wa asili na laini. Upepo hunifanya nijisikie huru na mtulivu. Hasa nyakati za joto kali upepo wa kawaida unaingia taratibu. Hausababishi baridi ya ghafla. Na hunipa hewa safi inaosaidiwa mwili kupumua vizuri. Hii hunifanya nijisikie vizuri zaidi kuliko kukaa kwenye baridi kali ya AC kwa muda mrefu. Pia upepo hunifanya nijisikie karibu na mazingira ya asili. Kukaa karibu na dirisha lililo wazi au nje ambapo kuna upepo hunipa utulivu wa akili. Na hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo wakati mwengine upepo mdogo tu unaweza kubadilisha kabisa hali ya mwili. Akili, hasa baada ya siku ndefu, yenye joto na uchovu. Kwa upande wa afya, napendelea upepo kwa sababu, haukaukishi mwili sana. AC mara nyingi hukausha hewa. Jambo linaloweza kusababisha koo kukauka, mafua au maumivu ya kichwa kwa baadhi ya watu. Upepo wa kawaida hauleti changamoto hizi mara nyingi. Hasaa kama mazingira ni salama na safi. Hata hivyo siwezi kupuuza faida za AC. Kuna nyakati ambapo, AC huwa muhimu sana. Hasaa wakati wa joto kali kupita kiasi au katika maeneo yenye joto, la juu na unyevunyevu. AC husaidia kupunguza joto haraka, hufanya kazi iwe rahisi na kuboresha umakini. Hasaa katika ofisi au maeneo ya kazi Pia AC ni muhimu katika mazingira yenye vumbi, kelele au hewa chafu ambapo kufungua madirisha sio salama. Katika hali kama hizi, AC hutoa faraja bila kuathiri afya kwa kiasi kikubwa. Hasaa ikitumiwa kwa kiwango cha wastani. Nimejifunza kuwa matumizi ya AC Yanahitaji nidhamu, kutumia AC kwa baridi kali sana au kukaa chini yake kwa muda mrefu, unaweza kuletea mathara ya kiafya ndiyo maana hata ninapotumia AC napendelea iwe katika kiwango cha wastani na sio baridi kupita kiasi kwa ujumla uchaguzi wangu kati ya upepo na AC hutegemea mazingira na hali ya hewa. Kama mazingira ni salama na upepo unapatikana. Napendelea upepo kwa sababu ya asili yake ya faraja yake lakini kama joto ni kali sana au mazingira hayaruhusu upepo wa asili. Basi bila shaka AC huwa suluhisho bora sana zaidi. Kwa hiyo, kwa upande wangu napenda upepo zaidi. Lakini ninaithamini AC kama msaada muhimu pala inapohitajika. Muhimu zaidi ni kupata faraja bila kuathiri afya na ustawi wa mwili.

Naweza kusema kwamba simu yangu imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku haitumiki tu kwa kupiga simu bali ni kifaa kinachonisaidia katika mawasiliano, kazi, elimu, burudani na hata mipango ya maisha yangu kwa ujumla. Kwanza kabisa, matumizi makubwa ya simu yangu ni kwa mawasiliano. Natumia simu kuwasiliana na familia, marafiki na watu wa kazi. Kupitia simu ninaweza kupiga simu, kutuma ujumbe mfupi au kutumia mitandao ya kijamii. Kama telegramu. Mawasiliano haya hunisaidia kubaki karibu na watu wangu. Hata kama tuko mbali kijiografia, simu hunifanya nijisikie kuunganishwa na dunia. Pili, natumia simu yangu sana kwa kupata taarifa na kujifunza. Kupitia interneti ninaweza kusoma habari, kutafuta maarifa mapya na kujifunza vitu ambavyo si kuwa navijua awali. Ninatizama video za kielimu, kusoma makala na wakati mwingine kuhudhuria mafunzo mtandaoni. Simu imenifanya kujifuza kuwa rahisi na kufikiwa muda wowote bila kulazimika kuwa na kompyuta kila wakati. Matumizi mengine makubwa ya simu yangu ni kwa kazi na majukumu ya kikazi. Natumia simu kuwasiliana na wezangu kazini. Kupokea na kutuma barua pepe, kupanga ratiba. Kufuatilia majukumu yangu ya kila siku. Programu za kalenda na kumbukumbu hunisaidia kukumbuka mikutano, tarehe muhimu, na kazi zinazohitajika kukamilika. Hii hunifanya niwe na mpangilio mzuri na mwenye nidhamu. Pia natumia simu yangu kwa burudani. Wakati wa mapumziko, naenda kusikiliza muziki, kuangalia video, au filamu. Burudani kupitia simu hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kupumuzisha akili baada ya siku ndefu ya kazi au msomo. Hata kucheka kupitia video fupi au vipidi vya kuchekesha, kunaweza kubadilisha hali ya moyo na kunipa nguvu mpya. Simu yangu pia naitumia kwa mitandao ya kijamii. Kupitia mitandao hiyo ninafuatilia matukio mbalimbali, mawazo ya watu tofauti na habari za kijamii. Hata hivyo najitahidi kutumia mitandao ya kijamii kwa kiasi. Ili isichukue muda mwingi au kunisababisha kupoteza umakini katika mambo muhimu. Natumia mitandao hii zaidi kwa kuwasiliana na kupata taarifa si kwa kupoteza muda. Matumizi mengine muhimu ya simu ni katika huduma za kifedha. Natumia simu kwa malipo ya simu, benki, mtandao na miamala mingine ta kifedha. Hii imenifanya maisha kuwa rahisi zaidi. Kwa sababu ninaweza kufanya miamala bila kuenda benki au kusimama kwenye foleni ndefu. Siku imenipa urahisi na usalama katika maswala ya kifedha. Vile vile natumia simu yangu kwa kupanga na kudhibiti maisha ya kila siku. Natumia kalenda kupanga siku na programu za kumbukumbu kuandika mawazo au majukumu. Simu hunisaidia kukumbuka mambo muhimu na kunifanya niwe na mwelekeo mzuri wa siku yangu. Pia siku yangu inanisaidia katika urambaji wa safari. Natumia GPS kujua njia, kuepuka kupotea na kupata safari zangu. Hii ni muhimu sana hasa. Ninapokuenda maeneo mapya. Simu hunipa ujasiri wa kusafiri bila hofu ya kupotea. Kwa hio, naweza kusema kwamba natumia simu yangu zaidi kama chombo cha mawasiliano na maendeleo binafsi na sio tu kwa kifaa cha burudani, ni ikitumika vizuri, simu ni nyezo yenye manufaa makubwa sana katika maisha ya sasa.